Ken waribora nampenda sana ameandika vitabu mingi zenye tulikuwa tunasoma tukiwa shure Kuna kidagaa kimemuozea Kuna mstaiki kimea Yani uandishi wake na sanaa huwa inaangazia vyenye uungozi wa Kenya na hata Afrika kijumura uwa inaenderea viongozi wabinafsi wanaojipenda Hawaangarii masirai ya watu huku inje Unapata wao wanakaa vizuri wanaenda uraya Wanapereka watoto wao mashure mzuri lakini wanaiche wa kawaida huku anahangaika So unapata usanii wa ken waribora na vitu zenye huwa anaandika Nikama kioo ya jamii na anajaribu kuambia viongozi wabadirike na bado anajaribu kutuambia tuchaguwe viongozi wenye wanatufaa kwa ivo ken waribora nampenda sana na napenda kazi yake usani.

Mimi huwa nafanya kazi vizuri huo muda wa. Kutoka saa nne za mchana, hadi saa saba hapo tu ukielekea saa nane. Kwa sababu, hiyo masaa, hiyo, kama asubui sana unajua mtu anakuanga na ile, usingizi, unaskia mwili bado umechoka choka, umeboeka, huna ile hamu ya kazi. Ikifikia saa nne, baada ya kukunywa chai, mwili unakuanga umechangamka. Sasa unafanya, iyo masaa mimi huwanafanya kazi vizuri sana. Tukienda hivo mbaka saa saba hapo, nikisha kula lunch, niridurudi hapo nakuwa sawa. Ikifiki hiyo masaa ya saa nane, saa tisa, sasa hapo nipo nayo mwili inaanzaga kuanza kuchoka. Unaanza kuhisi, unataka kuenda nyumbani. Sasa mimi ile wakati mzuri wenye huwa nafanya kazi ile masaa mzuri ni masaa ya saa nne tu saa saba hapo saa nane.